Jee unatumia mitandao ya kijamii kwangu binafsi ndiyo na kwa kweli imekuwa sehemu kubwa kwa maisha yangu ya kila siku kila ninapoamka asubuhi mara nyingi nachukua simu yangu na kuangalia ujumbe au taarifa mpya kwenye mitandao kama instagram au facebook nadhani hivi ni kwa sababu ya uvivu bali kwa sababu mitandao ya kijamii imenisaidia kuwasiliana kwa urahisi na watu muhimu maishani mwangu Kupitia mitandao ya kijamii naweza kuwasiliana na marafiki na ndugu zangu hata kama wako mbali Kuna marafiki niliokuwa nao zamani ambao ningekuwa nimewapoteza kama si mitandao hii Pia inanisaidia kujua kinachoendelea duniani, habari, matukio ya michezo, elimu na hata fursa za kazi kupatikana kwa urahisi Kwa upande mwingine, mitandao ya kijamii pia inanipa nafasi ya kujifunza vitu vipya.

Mimi binafsi huanza kwa kujipangia ratiba ya kila siku Kabla siku haijaanza hujuuliza ni kazi zipi ni muhimu zaidi na ni zipi zinahitaji umakini wangu wa haraka Kwa kufanya hivi ninaipuka kufanya mambo bila mpangilio na napunguza muda wa kupoteza Pia nimejifunza kueka malengo madogo yanayotekelezeka Badala ya kufikiria kazi kubwa kwa ujumla naigawanya katika sehemu ndogo ndogo Hii hunifanya nione maendeleo haraka na kunipa hamasa ya kuendelea Ninapomaliza kazi moja, hujihisi nimesonga mbele, jambo linaloniongeza bidii Kwa upande mwingine, ninajitahidi kuthibiti vitu vinanivuruga Hasaa matumizi ya simu na mitandao ya kijamii wakati wa kazi kujiwekea muda maalum wa kupumzika na muda wa kufanya kazi kwa umakini Pia napenda kuhakikisha napata mapumziko ya kutosha Kwa sababu nimegundua kuwa mwili na akili vilivyochoka haviwezi kuzalisha vizuri.

Mimi binafsi hufua nguo zangu takribani mara mbili kwa wiki Nimegundua kuwa kufanya hivyo hunisaidia kudumisha usafi na pia kunifanya nipangilie vizuri mavazi yangu Nikisubiri kwa muda mrefu bila kufua nguo huwa nyingi na kazi inaonekana ngumu zaidi Kwa kawaida huchagua siku maalumu ya kufua Mara nyingi mwishoni mwa wiki au siku ambao sina shughuli nyingi Hii hunipea muda wakutosha wakupanga nguo kujichambua kulingana na rangi na aina ya kitambaa kisha kuanza kufua bila haraka Pia hunisaidia kuepuka kukosa nguo safi katika ya wiki Pia aina ya shughuli zinazofanya huathiri mara ngapi nafua nguo Kwa mfano, nikifanya kazi au michezo inawafanya nitokwe jasho sana hulazimika kufuaa mara nyiingi zaidi Hata hivyo, najitahidi kutumia maji na sabuni kwa uangalifu ili kuepuka upotevu na kulinda mazingira.

Kwa upande wangu, huchukua tahadhari kathaa ili kulinda afya yangu hasa wakati wa jua kali. Kwanza kabisa hujaribu kuepuka kukaa juani kwa muda mrefu. Hasa kwanzia saa sita mchana hadi saa tisa alasiri kwa sababu wakati huo jua hua kali zaidi. Nikilazimika kutoka nje, uhakikisha nimevaa mavazi yanayofunika mwili vizuri yenye rangi nyepesi ili kupunguza joto. Pia hutumia kofia au mwavuli kujikinga namiale ya moja kwa moja ya jua. Hii hunisaidia sana hasa ninapotembea umbali mrefu au nikiwa njiani. Zaidi ya hayo napenda kutumia krimu ya kujikinga na jua. Hasa usoni na mikononi ili kulinda ngozi yangu dhidi ya madhara ya jua kali. Vile vile huakikisha nakunywa maji ya kutosha ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Jua kali unaweza kumchosha mtu haraka. Kwa hiyo kunywa maji mara kwa mara hunisaidia kubaki na nguvu. Kwa ujumla, ninaamini kuwa kujilinda dhidi ya jua kali ni jambo muhimu na kwa kuchukua hatua hizi rahisi naweza kuendelea na shughli zangu bila kuadhiri afya yangu.

Motisha kubwa kulingana na mimi hutokana na kuona matokeo ya kazi ninayofanya Ninapofanya kazi kwa bidii na badaye nione mafanikio au maendeleo hujihisi mwenye furaha na kujivunia juhudi zangu Hilo hunipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi kila siku Pia, malengo niliojiwekea hunipa motisha kubwa. Ninapokumbuka sababu ilio nifanya nianze kazi fulani hujihamasisha kuendelea hata pale mambo yanapokuwa magumu. Najua kuwa kila hatua ndogo, ninayopiga inanikaribisha zaidi kufikia ndoto zangu za badaye. Zaidi ya hayo, mazingira mazuri ya kazi hunipa motisha sana. Hufanya kazi na watu wanaoni heshimu, kunisaidia na kunipa ushauri mzuri hunifanya nijisikie huru na mwenye ari maneno ya kutia moyo kutoka kwa wakubwa au wenzangu kazini hunifanya nijue kuwa kazi yangu inadhamani Kwa ujumla motisha yangu kazini hutokana na malengo, mazingira chanya na imani kwa lmba juhudi zangu za leo zitazaa matunda kesho.

Mimi binafsi huanza kwa kujitambua na kukubali kuamba hakuna mtu mkamilifu Ninapotambua eneo fulani ambalo ninaudhaifu sijilaumu sana bali nalichukulia kama nafasi ya kujifunza na kujiboresha hatua hii hunisaidia kuwa mkweli kwangu mwenyewe na tayari kuchukua hatua Pia hujitahidi kujifunza zaidi katika maeneo niliodhoofika inaweza kuwa kwa kuuliza maswali, kushauriana na wenzangu wenye uzoefu au kusoma la kufanya mazoea zaidi Sio ni aibu kuomba msaada kwa sababu najua kufanya hivyo kunanisaidia kukua kitaaluma na kuongeza ufanisi wangu kazini vile vile, hujitathmini mara kwa mara ilikuona kama kuna maendeleo Ninapogundua kwamba nimeanza kuboresha eneo fulani hupata motisha yakuendelea Kwa ujumla, ninachukulia udhaifu kama sehemu ya safari ya maendeleo na kwa kujifunza, kupanga na kuomba msaada, ninaweza kubadili kuwa nguvu kazini.

Mimi binafsi napendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu yenye heshima na ushirikiano mzuri kati ya wana fanyikazi Ninapokuwa mahali ambapo watu wanaheshimiana na kuwasiliana kwa uwazi uhisi nikiwa huru kufanya kazi yangu kwa bidii bila hofu au msongo wa mawazo Pia naendelea mazingira yanao ruhusu kujifunza na kukua mahali ambapo napewa nafasi ya kutoa mawazo yangu kuuliza maswali na kupata mwongozo hunifanya nijisikie ninadhamani. Viongozi wanaosikiliza na kutoa mrejesho wa kujenga hunisaidia kuboresha utendaji wangu wa kuongeza kujiamini. Vile vile napendelea mazingira yenye usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Kupata muda wa kupumzika na kujitunza hunisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu mpya. Kwa jumla, mazingira kazi nayopendelea ni yale yanao chochea amani, ushirikiano, maendeleo na ustawi wa wafanyakazi.

Kwa upande wangu napendelea zaidi mwanga wakati Nimegundua kuwa mwanga wakati hunipa utulivu wa macho na kunisaidia kukaa makini kwa muda mrefu bila kuchoka Mwanga mkali sana wakati mwingine hunifanya nihisi maumivu ya macho au kutojisikia vizuri hasa ninapokuwa nikifanya kazi au kusoma kwa muda mrefu Mwanga wakati hunifanya nijisikie huru na nikiwa katika mazingira yenye amani Unatosha kunifanya nione vizuri bila kuadhiri macho zangu Zaidi ya hayo napenda sana mwanga wa asili unaotoka nje kwa sababu huleta hali ya kawaida na hunipa nguvu ya kufanya kazi kwa ari zaidi Kwa ujumla napenda mwanga wakati kwa sababu unaniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi kulinda afya macho yangu na kudumisha hali nzuri ya kuzigatia bila usumbufu Lakini kwa kazi za kawaida au kupumzika, mwanga wakati hunitosha kabisa.

Nyama ni chakula kitamu sana. Kwa upande wangu, napenda sana nyama ya kuku, kwa sababu inaladha nzuri na ni rahisi kuipika kwa njia nyingi. Huwa napenda kula nyama ya kukaangwa kidogo au iliyochemshwa. Kwa sababu hunipa ladha tamu na pia haipotezi virubutisho vyake. Pia ni rahisi kuipanga na mlo mwingine kama wali, chapati au mboga. Zaidi ya hayo, nyama ya kuku ni yenye afya ikilinganisha na baadhi ya nyama nyekundu. Haina mafuta mengi kama nyama ya ngombe, hivyo inasaidia kudumisha mwili wangu kwa mzuri na nguvu. Mara nyingi napendelea pia kutumia viungo mbalimbali wakati wa kuipika kama pilipili, tangawizi na vitunguu ilikuangeza latha yake. Pia napenda jinsi inavyopika haraka. Hii inasaidia hasa siku za haraka au ninapokuwa na hamu ya kula kitu chenye ladha nzuri bila kutumia muda mwingi jikoni. Kwa jumla, nyama ya kuku ina nikithi ladha afya na urahisi kuandaa mlo na ndiyo sababu napendelea zaidi kuliko aina nyingine za nyama.

Kwa upande wangu, kila mara huanza kwa kupanga na kuelewa lengo la mradi huo Kwanza hujiuliza ni nini hasa ni ninataka kufanikisha na ni matokeo gani ninataka kuona mwishoni Hii ni hatua muhimu kwa sababu inasaidia kueka mwelekeo mzuri wa mradi na kuhakikisha siingii kwenye kazi zisizo na maana Baada ya hapo huandaa mpangilio wa hatua kwa hatua naorodhesha kila hatua ndogo inayohitajika kufanikisha mradi na kupanga muda wa kila hatua Hii inarahisisha kazi na kunisaidia kuona maendeleo kila hatua ninapo malizia Pia hupanga raslimali muhimu kama vifaa, bajeti na msaada wa watu wengine kabla ya kuanza ilikuepuka kuchelewa au changamoto zisizo za lazima Pia huwa na mawasiliano ya mara kwa mara na timu au watu wanaohusika ili kuhakikisha mtu anafahamu wajibu wake na changamoto zinazo jitokeza Kwa ujumla kuanzisha mradi mpya kunahitaji mpangilio maelezo ya wazi utayari wa kubadilisha na nidhamu. Hii ndio njia ninayo pendelea kuanza mradi mpya ili kuhakikisha unafanikiwa.

Mimi binafsi huanza kwa kuamka mapema ili niwe na muda wa kupanga siku yangu Mara ya kwanza ninapofungua macho hufanya mazoezi madogo kama kupumua kwa kina au kumiyua misuli ili kuamsha mwili na kuondoa usingizi Hii hunisaidia kuwa macho na kuwa na kunguvu ya kuanza kazi au masomo yangu baada ya hapo huenda kunoga au kuoga na kuhakikisha nimesafisha meno na mwili wangu usafi wa asubuhi ni muhimu kwangu wa sababu hunipa hisia ya kuwa tayari kwanza siku kwa ari Kisha kupika au kula kiamsha kinywa chenye viburudisho ili kunipa nishati na kutosha kuendelea na shughli zangu Sipendi kuanza siku nikiwa njaa au bila nguvu Zaidi ya hayo mara nyingi huchukua muda kidogo kufikiria kuhusu malengo yangu ya siku hiyo Kwa ujumla kila asubuhi ni kipindi cha kujiandaa kimwili na kisekolojia Kwa kufanya mazoezi, kula vizuri na kupanga siku yangu Nahakikisha ninaanza siku nikiwa makini mwenye nguvu na tayari kushugulika na changamoto za siku.

Mimi napendelea kuenda madukani mwishoni mwa wiki hasa jumamosi au jumapili ya asubuhi Hii ni kwa sababu wakati huo mara nyingi ni na muda wakutosha bila haraka na pia maduka haya kuwa na foleni nyingi Jambo linarohisisha ununuzi. Kupitia kuenda mapema upata bidhaa safi zaidi hasa mboga na matunda ambayo mara nyingine upotea haraka wakati wa mchana Zaidi ya hayo napendelea kupanga ununuzi wangu mapema ili kuepuka kununua vitu visivyo welazima. Hi husaidi ya kuthibiti bajeti yangu na kuakikisha ninaacha fedha za kutosha kwa maitaji mengine. Pia napenda wakati wakuenda madukani kuwa nafasi ya kupumzika kidogo na kutembea. Hii ninjia nzuri ya kuondoa mawazo baada ya wiki ndefu ya kazi au masomo. Kwa ujumla, napendelea kwenda madukani wakati ambao nina muda na mazingira nitulivu Kwani ufanya ununuzi kwa urahisi, mzuri na wenye manufa zaidi.

Kompyuta ina matumizi mengi. Mimi binafsi hutumia kompyuta zaidi kwa ajili ya masomo na utafiti. Kwa mfano, mara nyingi nahitaji kuandika mazuezi, kuandika ripoti au kusoma maandiko mbalimbali kutoka kwenye mtandao. Kompyuta hufanya kazi hizi kuwa rahisi na haraka kuliko kutumia njia za kawaida za karatasi na kalamu. Zaidi ya hayo hupenda kutumia kompita kwa ajili ya kuwasiliana na watu. Kutumia barua pepe, mitandao ya kijamii au programu za mawasiliano kunarahisisha kuzungumza na marafiki, familia na walimu, hasa pale ambapo hatuwezi kukutana ana kwa ana. Hii husaidia kubaki na taarifa muhimu na kushirikiana kwa urahisi. Pia mara nyingine natumia kompyuta kwa ajili ya burudani kama kutazama video, kusikiliza muziki au kucheza michezo midogo ya akili. Hii hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya masomo au kazi.

Nina marafiki wengi kwa kweli na kila ninapopata muda napenda kutumia muda na marafiki zangu kufanya mambo mbali mbali yanayofurahisha na kuburudisha Mara nyingi tunapenda kuenda sehemu za burudani kama vile michezo au bustani ambapo tunaweza kucheka, kuzungumza na kupumzika mbali na shughuli za kila siku Hii husaidia kuondoa mawazo na kuimarisha urafiki wetu Zaidi ya hayo mara nyingi hupenda kukaa pamoja nyumbani au kwenye cafe kidogo Tukila kitu cha kupendeza na kuzungumza kuhusu maswala mbalimbali ya maisha Hii inasaidia kushirikiana mawazo na kujifunza kutoka kwa kila mmoja vile vile napenda kutumia muda na marafiki zangu kushirikiana katika miradi au shughuli za kujitolea Hii hufanya tuwe na hisia ya kurudisha jamii na kunitia motisha kufanya mema Kwa ujumla, muda na marafiki ni muhimu kwangu na napenda kufanya mambo yanaofurahisha yenye manufaa na yanaosaidia kudumisha urafiki wetu kwa muda mrefu.

Naam, kwa upande wangu mimi huvalia miwani kila siku hasa wakati wa masomo au kazi ya kompyuta. Nimegundua kuwa kuvaa miwani kunasaidia sana kulinda macho yangu dhidi ya uchovu na miale ya kompyuta inaweza kusababisha kutojisikia vizuri. Bila miwani, mara nyingi macho yangu hushiba haraka na kuchosha jambo linalopunguza ufanisi wangu kazini au katika masomo. Zaidi ya hayo, miwani hunitia mitindo fulani na hunifanya nijisikie vizuri. Napenda miwani ambayo ni rahisi yenye rangi za kawaida na inafaa uso wangu Hii husaidia sio tu kwa afya macho bali pia kwa kuonyesha mtazamo mzuri na kujiamini mbele ya wengine Pia hujikinga zaidi na jua pale nilipo nje nikiwa miwani ya aina ya sunglasses Hii inalinda macho dhidi ya miale hatari ya jua na kufanya kuwa nje kuwa rahisi bila kuadhiri afya macho Kwa ujumla, kuvaa miwani kwangu ni mchanganyiko wa afya, mtindo na kinga ya macho, na kwa hivyo ni sehemu muhimu maishani mwangu wa kila siku.

Mimi na piga kura, na naona ni jambo muhimu sana kwa kila raia. Kura ni njia kueleza maoni yangu na kuchagua viongozi ambao, ni naamini watafanya kazi vizuri kwa maslahi ya wanainchi. Kwa sababu hiyo, siku zote huwa na jiandaa mapema kwa kusoma kuhusu wagombea na sera zao, ili niweze kufanya uamuzi sahihi. Kila ni kipiga kura, hufanya ni yajue kuwa sauti yangu inadhamani. Hii hunifanya nijisikia ni nachangia katika maendeleo ya jamii na nchi yangu kwa ujumla Pia napenda kushirikiana na familia na marafiki kuhusu maswala ya uchaguzi Lakini hatimae napiga kura kwa uhuru na maamuzi yangu binafsi Zaidi ya hayo napenda kwenda kupiga kura mapema ili kuepuka foleni na msongamano Hii hufanya mchakato kuwa rahisi na bila mawazo Kwa ujumla kupiga kura ni jukumu muhimu na mimi huoana ni haki yangu na fursa ya kuchangia mabadiliko chanya katika jamii. Hivyo kila uchaguzi huwa ni fursa ya kutumia sauti yangu kwa ubusara.

Kwa upande wangu mie, napenda kula wali zaidi ya ugali. Ingawa zoto ni chakula muhimu na zanye virutubisho wali ni rahisi kula, usafisho haraka na unaweza kuandaa mulo wa haraka ukiunganisha na mboga au nyama Hii inafanya kuwa chaguo nzuri hasa wakati wa chakula cha mchana au chakula cha haraka nyumbani Zaidi ya hayo, napenda jinsi wali unavyoweza kupikwa kwa aina mbalimbali. Unaweza kula wali mweupe wakawaida, wali wa mchele mwekundu, au hata wali wa mchele wakijani kama unataka kuonja ladha tofauti. Pia napenda kuunganisha wali na mboga tamu au nyama iliopikwa vizuri, kwani hufanya mlo kuwa kamili na wenye ladha nzuri. Pia kula wali huniwezesha kuwa na nishati ya kutosha hasa wakati shughuli nzito za shule au kazi. Kwa upande wa kiafya huweza kusema kuwa ni mzuri au mbaya, lakini naona unakidhi vizuri kwa urahisi, ladha na nguvu. Kwa ujumla, kwa sababu ya urahisi wake, ladha na jinsi unavyo nifanya nijisike mwenye nguvu, napenda kula wali zaidi ya ugali.

Nidhamu ndia uzoefu ambao umenifundisha zaidi kazini. Nilipo kuwa nikifanya kazi ya muda, niligundua kuwa si vya kutosha tu kufanya kazi nzuri, pali pia lazima ufuate ratiba, ukamilishe majukumu kwa wakati, na kutuahirisha mambo ya sio ya lazima. Hii menifanya niwe mtu wa kujiamini na anayajua kupanga maisha ya taje vizuri. Zaidi ya hayo, kazi menifundisha umuhimu wa ushirikiano na heshima kwa wenzangu. Kila kazi inachangamoto zake na mara nyingi hunabudi kushirikiana na wengine ili kufanikisha malengo ya pamoja Kupitia uzoefu huo nimejifunza jinsi ya kusikiliza wengine kutoa msaada na kushirikiana bila ubinafsi vile vile uzoefu wa kazi umenifundisha kushugulikia changamoto na kushinda hofu Mara nyingi matatizo hutokea lakini kwa kujitahidi na kufikiria mbinu za usuluhisho Nimejifunza kuwatatizo lolote linaweza kushugulikiwa Kwa ujumla, uzoefu wa kazi umenifundisha nidhamu, ushirikiano na uwezo wa kukabiliana na changamoto, jambo ambalo ni muhimu sana maishani na kazini.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye mafanikio na kufanya mabadiliko chanya katika jamii yangu. Kwa muda mrefu nimekua nikifikiria jinsi ya kutumia talanta na ujuzi wangu kusaidia wengine na kuleta maendeleo. Napenda kuona kuwa kazi yangu ya ujuhudi zangu zinaadhiri maisha ya watu wengine kwa njia nzuri. Iwe ni kwa elimu, michezo au miradi ya kijamii. Zaidi ya hayo, ndoto yangu ni kufanikisha malengo yangu binafsi kama kuwa na elimu ya juu, kujitegemea kifedha na kuishi maisha yenye heshima na utulivu Hii inahitaji nidhamu, bidii na kufanya maamuzi sahihi kila siku Napenda pia kuwa mfano kwa wengine hasa vijana kwamba kwa kujitahidi na uvumilivu mtu anaweza kufanikisha ndoto zake Napenda kwamba mafanikio yangu si kwa ajili yangu peke yangu, bali pia ya kusaidia wengine kufanikisha ndoto zao. Kwa ujumla, ndoto yangu ni mchanganyiko wa mafanikio binafsi ushawishi chanya kwa jamii na kuhakikisha maisha yangu na wengine yaendelea kuwa bora na enye maana.

Mimi binafsi napenda sana cha ya asali kwa sababu haina tu ladha tamu na yenye harufu nzuri, bali pia hunipa nguvu na kunifanya nijisikia macho na makini, hasa asubuhi au wakati wa kazi au masomo Mara nyingi huipika kwa kutumia asali kidogo badala ya sukari ili iwe na afya zaidi na ladha yake iwe nzuri bila kuwa tamu sana Zaidi ya hayo, napenda pia kunywa maji baridi wakati wa joto au baada ya kufanya mazoezi Hii hunisaidia kuwa mwili na kuondoa kiu haraka. Lakini kama ni kinywaji za kupumzika au kufurahisha wakati na marafiki, chai ya asali ndio chagua langu la kwanza ndugu yangu mdogo ndiye aliyenionyesha kunywa chai hii. Kwa kuwa anaipenda sana. Vile vile, mara nyingine napenda pia kunywa juisi ya matunda Kwa ujumla, kinywaji nachokipenda zaidi ni chai ya asali kwa sababu ni rahisi kuandaa, hutoa nishati na hunifanya nijisikie vizuri wakati wote.

Kwa mtazamo wangu, napenda sana mandhari ya milima ya Rift Valley nilipo enda mara ya kwanza Nilipo fika pale niliguswa na uzuri wa asili, milima yenye kijani kibichi, mabwawa madogo yaliojaa maji safi, na upepo mwanana uliole ta utulivu wa kipekee Nilikaa pale muda mfupi nikitazama mandhari na kuhisi amani ambayo haijulikani kupata mahali popote Zaidi ya hayo nilipenda mandhari ya bahari niliyopenda pwani ya Mombasa. Maji ya bulu yanaochanganyika na samahani za mchanga mweupe na upepo wa baharini vilinifanya nijisikie huru na kufurahisha maisha Nilipokuwa nikitembea kando ya pwani na kusikiliza mawimbi yanapiga, Nilihisi uzuri wa maisha na fahari kuwa sehemu ya dunia hii Kwa ujumla, mandhari yote ambayo ina mchanganyiko wa rangi, amani, na uzuri wa asili Huwa hunivutia sana na hunifanya nishike pumzi, na kufurahia kila kipengele cha maisha.

Kusoma na kuandika vyote ni vipengele muhimu. Mimi binafsi napendelea zaidi kusoma ingawa kuandika pia ni muhimu. Kusoma hufungua akili yangu na kunipanua ufahamu kuhusu mambo tofauti. Mara nyingi hupenda kusoma vitabu, nakala au nyenzo za elimu. Kwani kunisaidia kujua habari mpya, kuelewa mitazamo tofauti na kujenga ujuzi ambao siwezi kupata kwa urahisi kwa kufanya mambo mengine. Zaidi ya hayo kusoma hunifundisha mbinu mpya za kuandika na kuwasilisha mawazo yangu. Mara nyingi ninaposoma mandiko mazuri napata msukumo wa kuandika vizuri na kwa uwazi. Pia kusoma hufanya nipate uhakika wa maneno na misemo ninaotumia jambo linaloongeza ufasaha wangu katika kuwasiliana. Kwa ujumla napendelea kusoma kwa sababu kunapanua akili, kunanipa kunanipa burudani na kunisaidia kuboresha ujuzi wangu wa kuandika na kueleza mawazo kwa uwazi.

Ndiyo, nimekua nikifuga kuku nyumbani kwa muda Kufuga kuku kumenifundisha mingi, si tu kuhusu jinsi ya kuwatunza bali pia nidhamu na uvumilivu Kila siku huwa nawapa chakula, maji safi, na kuhakikisha nyumba zao ziko safi na salama Hii imenifundisha umuhimu wa utunzaji na kuwa makini kwa kila kitu kidogo Zaidi ya hayo kufuga mnyama kumenifundisha kushirikiana na familia Mara nyingi kufanya kazi pamoja kuhakikisha tunapata matokeo mazuri kama kwangalia mayai yaliyotayari au kuhakikisha afya ndege zetu ni nzuri vile vile, kufuga kuku kumenisaidia kuelewa mzunguko wa maisha kutoka mayai hadi vichwa vidogo na hatimaye kuku mkubwa kujifunza mchakato mzima ukuwaji wa mnyama Kwa ujumla, uzoefu huu umenifundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kushirikiana na wengine jambo ambalo ni muhimu tu kwa kufuga mnyama bali pia maisha kwa ujumla.

Kuna aina nyingi sana za muziki mimi kwa upande wangu napenda sana kusikiliza muziki ya kiswahili hasa nyimbo za tarabu na bongo flavor, muziki huu hunipa furaha na mara nyingi hunifanya nijisikie nilivyo karibu na maisha yangu ya kila siku Mara nyingi nikiwa nyumbani au niki pumzika hupendeza sana kusikiliza nyimbo zenye maneno yenye maana zinazo guza moyo na kuniacha nikiwa na hisi nzuri Zaidi ya hayo napenda pia kusikiliza nyimbo za kiasili ambazo zinaonyesha utamaduni na historia maeneo mbalimbali. Vile vile, mara nyingine hupenda kusikiliza nyimbo za kisasa na za kimataifa hasa zile zinazopendwa na vijana kwa sababu hunipa burudani na furaha. Kwa ujumla, muziki ninaosikiliza mara nyingi ni mchanganyiko wa kiswahili na kimataifa ambao hunipafuraha, kunifundisha mambo mapia na kunisaidia kupumzika akili na mwili baada ya shughuli za kila siku.

Mfanya bihashara mzuri zaidi ambaye na mtambua anaenda kwa jina Bob Collymore Kwa upande wangu yeye ni mtu ambaye ananidhamu ujuzi na mwonekano waki bihashara Mfanya bihashara bora haangalii faida tuu bali pia anajali wateja wake kuhakikisha wanaridhika na bidhaa au huduma anazazitoa hii hujenga waminifu na kumfanya bihashara yake kudumu kwa muda mrefu biashara yake alioazisha ya urununu wa simu ya kupiga na kulupokea simu umefanya Afrika mashariki kwa umeungana kwa anjia mawasiliano ya kisasa Zaidi ya hayo, anamipangilio mizuri, anajua jinsia kusimamia fedha, bidhaa na rasimali zake nyingine kwa ungalifu ili kuepuka upotivu na kuwakikisha kila kitu kinaenda vizuri Pia hufanya maamuzi kwa busara akizingatia hali ya soko na mahitaji ya wateja Jabo lilazo muwezesha kukua na kushindana na ufanisi.

Kwa upande wangu, mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi yamenifundisha sana Nilijifunza jinsi ya kueka vipaumbele, kugawa muda kwa ufanisi na kuhakikisha kila kazi inafanyika kwa wakati wake Hii imenisaidia si tu kazini bali pia katika maisha yangu ya kila siku Kwani nimejifunza kuwa na nidhamu na kupanga kila jambo vizuri Zaidi ya hayo, mafunzo ya mawasiliano yamenisaidia sana Nimejifunza jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu kuwasikiliza kwa makini na kushirikiana bila migongano Hii hufanya kazi iwe rahisi na inakuza mshikamano kati ya timu kati ya timu mafunzo haya pia yamenifundisha umuhimu wa kuomba.

Mimi binafsi huchukua muda wangu wa mapumziko kama fursa ya kupumzika na kurekebisha nishati ya mwili na akili Mara nyingi hupenda kutembea kidogo ofisini au nje ya jengo hata kama ni dakika chache tu hiyo usaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie macho na makini wakati wa kuendelea na kazi Zaidi ya hayo mara nyingine hupenda kunywa kikombe cha chai au maji baridi kwani hunisaidia kupona haraka na kunipa nishati ya kuendelea na kazi zangu Wakati mwingine, nikihisi nikiwa na hamu ya burudani, upenda kusoma habari fupi au kuangalia ujumbe mfupi wa marafiki, lakini si kwa muda mrefu ili kutoadhiri muda wangu wa kazi. Vile vile, napenda kutumia muda wa mapumziko kujiandaa kwa kazi iliofuata. Hii inaweza kuwa kupanga ratiba ndogo, kawia majukumu, yanayofuata au kufikiri mbinu bora za kufanikisha kazi. Kwa jumla, mapumziko kazini muhimu sana kwangu kwani huniwezesha kurudi kazini nikiwa na ari makini na nishati ya kutosha kufanikisha kazi zangu za ufanisi.

Kwa mara mingi, mimi hupenda kutumia wi-fi zaidi ya data ya simu, hasa nyumbani au mahali ambapo kuna mtandao dhabiti Kwa sababu wi-fi hutoa muunganisho mzuri, haraka na mara nyingi haina kikomo cha matumizi kama data ya simu Hivyo ninaweza kutumia muda mrefu bila kuogopa kupoteza pakiti yangu ya data Hii ni muhimu hasa ninapokuwa nikifanya kazi za masomo au kazi mtandaoni, kapakuwa faili, au kutazama video Zaidi ya hayo kutumia wifi hunisaidia kuokoa garama kwa sababu sipotezi data ya simu kwa shuguli nyingi za mitandao vile vile, wifi hufanya shuguli za mitandao kuwa rahisi zaidi Kwa mfano, kuwasiliana na marafiki na familia kwa video, call kushirikiana na wenzangu kazini au kufanya utafiti wa masomo bila kuingiliwa na matatizo ya kumuunganisho Kwa ujumla, mimi napendelea wifi kwa sababu ni dhabiti, haraka na hutoa uhuru zaidi wa kutumia mtandao kwa shuguli mbali mbali bila masharti.

Mimi hupenda kupiga picha mara nyingi lakini sikila siku Mara nyingi hupiga picha pale ninapokuwa na matukio maalum, kama sherehe za familia ni kutane na marafiki au safari za kujiburudisha kupiga picha kunanisaidia kuhifadhi kumbukumbu nzuri na kuniruhusu kurudia kumbukumbu hizo kila wakati ni nakotpotaka zaidi ya hayo mara nyingi hupenda kupiga picha ndogo ndogo za kila siku kama mandhari nzuri chakula au vitu vya na vitu vutia Hii ninjia ya kujiburudisha na pia kushiriki uzoefu wangu na marafiki au kwenye mtandao wa kijamii. Pia hupenda kupiga picha ili kujifunza zaidi kuhusu mbinu za upigaji picha na kuboresha ujuzi wangu. Vile vile, mara nyingine hupiga picha kwa sababu ni njia ya kujielekeza kwa ubunifu. Pitia picha ninaweza kuonyesha hisia zangu, kuoana dunia kwa mtazamo mpya na kushirikisha wengine, mandhari au matukio mazuri niliyakuta. Kwa ujumla, kupiga picha kwangu ni mchanganyiko wa kuhifadhi kumbukumbu, burudani na ubunifu Jambo linanonifanya nifurahi na kushirikisha wengine mambo mazuri maishani.

Kwa upande wangu nilipata uzoefu wa kushangaza nilipo kuwa nikitembea kwenye mbuga ya wanyama Nilikuwa nikiwaona tembo wakikula, simba wakilala na ndege wa aina mbali mbali wakiimba kwa wakati mmoja Hali hiyo ilinifanya nijisikie kama nipo kwenye dunia ya ajabu mbali na kila kitucha kawaida ni nachokiona kila siku Nilihisi heshima na furaha kwa kuwaona wanyama wakubwa na wa ajabu kwa karibu jua lilipo kuwalikishuka taratibu, angali lijaa rangiza dhahabu, machungwa na nyekundu Nilikaa pale nikitazama kwa dakika katdhaa nikihisi utulivu mkubwa na furaha ya kipekee vile vile, uzoefu wa kushangaza mara nyingi unahusisha mambo ya kushangaza ya kijamii au kibinafsi Kwa mfano, kukutana na mtu ambaye siku mjua lakini aliniwezesha kupata kitu muhimu au elimu fulani ni jambo linalonishangaza na kunifundisha kuwa kila siku kuna jambo jipya la kujifunza. Kwa ujumla, uzoefu wa kushangaza unanifanya nijisikie huru ni ajibu kwa furaha na kuangalia dunia kwa mtazama mzuri na shauku ya kujifunza zaidi.

Nilijifunza kupiga gitaa miaka kadhaa iliyopita, na uzoefu huu umenifundisha mingi Nilianza kujifunza gitaa kwa sababu nilipenda sana muziki na nilitaka kuwa na ujuzi wa kuunda njundo yangu mwenyewe Kwanza ilikuwa changamoto kwani mikono yangu haikuweza kushikilia kamba vizuri na mara nyingi, vidole viilikuwa vikipata maumivu, lakini nilijifunza kwa uvumilivu na mazoezi ya kila siku Zaidi ya hayo ni kujifunza gitaa kumenifundisha nidhamu na uvumilivu Nilijua kuwa si mara moja utaweza kucheza wimbo mzuri.Bali unaitaji mazoezi ya mara kwa mara na kujifunza hatua kwa hatua vile vile kupiga gitaa kunanipa furaha na njia kujieleza Mara nyingi baada ya siku ndefu ya masoma ukazi uchukua gitaa nakuanza kucheza huniwezesha kupumzisha au kuondoa mawazo Kwa ujumla, kujifunza kupiga gitaa kumenifundisha uvumilivu, nidhamu na kunipa burudani ya kipeke, jambo ambalo limeongeza furaha na ustawi wangu wa kila siku.

Mara mingi mimi huchagua kucheza na marafiki zangu wa karibu Wanaojua tabia yangu wanapenda michezo sawa na mimi na hivyo tunapenda kucheza pamoja bila mikongano Mara nyingi tunapanga michezo ya kauandaa au mpira wa miguu ya asubuhi au mwishoni wa wiki na hii hufanya muda wetu wa burudani kuwa wakufurahisha sana Mara nyingine napenda kucheza na ndugu zangu, hasa mchezo ya ndani au ya nyumbani kama kadi au mbao ndogo ndogo. Hi hufanya tufurahie wakati wa familia, tukicheka na kushirikiana, na pia kuimarisha uhusiano wetu. Napenda jinsi michezo inavyo tuunganisha na kutu, dunisha kushirikiana na kushindwa kwa heshima. Vile vile, mara nyingine napenda kucheza peke yangu, hasa wakati nataka kupumzika au kufikiri mambo kwa utulivu. Hii huniwezesha kuzingatia mbinu bora ya kujiboresha ujuzi wangu katika, michezo. Kwa ujumla, napenda kucheza na marafiki na ndugu zangu kwa burudani, mshikamano, na furaha tunayopata wakati wa kucheza. Ni jambo ambalo linafanya nijisikie furaha na kushikiriana vizuri na wengine.